Chakula ninachokipenda zaidi ni wali wakuku napenda kwasababu ni kitamu, huwa kina nishibisha na pia kinaweza kupikwa kwa njia nyingi tofauti tofauti. Ninapo kila kile chakula huwa kinanipa furaha na nguvu hasa nikikila pamoja na familia au marafiki kwa jumla.

Huwa nasomea habari pale Twitter kwa sababu Twitter inakuwanga na mambo mingi ambayo yanaelezea ni tukio gani ambayo linaendelea katika dunia na pia Twitter huwa unapata majibu ya kila kitu ambacho unachouliza. Pia pale Twitter huwa wanaposti vile vitu ambayo vinaendelea.